Gitendo gani cha wema umewahi kufanya. Nimewai saidia mama. Mama ambaye alijifungua nakuwa na chochote. Nlimsaidi na manguo za mtoto wango. Halikuja kunibishia kwa nyumba, akinyambia ana chochote. Anabisha kila nyumba, akitafuto usaidizi. Hiyo ndou nilichukua manguo zenye mtuwango, akiwa mdogo, julipara kasa mtuwango asha kwa mkubwa, hako mwaka. Sana wake aliko uko wa muwezi. Nikampatia izo manguo zote iliaenda asaidike. Iyo ndo nisha waifanya.

Niambie kuhusu rafiki wa yako wa karibu zaidi. Huu rafiki yangu anaitwa lavender, niko na wawili, kuna mwingine anaitwa lavender, na kuna mwingine anaitwa velma. Lavenda nilipatana na yeye alikuwa jirani. Akiwa kidato cha pili, mimi nilikuwa nataka kuingia kidato cha kwanza. Tulikuwa majirani, tulipendana na tulikuwa tunapenda kusoma pamoja. Unaeza pata yeye alikuwa ananifunza. Ju alikuwa mbele yangu na darasa moja. Saa ananifunza. Ananiambia hivi ndo watu wanafanyanga. Hivi ndo hii masomo inakuanga. Sasa hapo tukakuwa marafiki kabisa. Sasa ikafika wapingine tukamaliza shule hadi tukaenda chuo kikuu university moja. Hapo tunapendana ikafika mahali pengins. Adi nampendea vitu mingi kwa sababu ni rafiki wazati. Anasimama nawe kwa wakati wa furaha na majozi. Ye ni mtu mwenye anaeza kusaidia mahali penye anaweza anachukua uchungu wako kama yake. Na sa tena kuna mwingine anayeitwa Velma huyu tulipatana na yeye tukiwa shule hadi tukamaliza shuleni adi wa sai tuko marafiki. Ye ni ule mwenye tuneza piga ninguzo. Tujuliane hali ninaendelea aje. Kama mtu akona shida na mwenzake kama mtu akona shida na pia mi naeza kuwa na mawazo E ineza mpatuyo mawazo. Endeni kujie msaidi. Sawa rafiki wawidi na wapenda kwa that.

Unapendelea chakula chenye ladha gani? Unapendelea chakula yenye ni tamu chakula imepikwa na viungo enye yani ukikula unahisi unataka ukule ukule hata ka umeshiba bu sasa mdomo itakua inataka but tumbo imeshiba hiezi ingiza hiezi ingiza ingine.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unayoiona unaiona wapi. Mimi napenda rangi nyeusi. Kwa sababu inatu nini sisi sisi waafrika. Sisi waafrika hio ni rangi yetu. Sasa lazimu ujipende. Tena rangi hiyo nyeusi. Tuseme naiona mara kwa mara kwenye flagi yetu. Na hiyo kwenye flagi yetu, hio rangi inamaanisha kwamba sisi ni weusi na tunafaa kujipenda vili tuliumbwa.

Je! Unapenda mchezo, kucheza michezo ya ubao? Hapana! Kwa sababu sijui kucheza. Sijui ata mtu anaanza wapi. Na ata nikipewa nianze kucheza. Sijui meibi mtu anieleze. Sasa mi sipendi kucheza kwa sababu sijui vile mtu anacheza.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu? Maybe kuwatembelea. Niwatembelee makwao. Then hapo tuweze kuongea. Ama pia tunaeza patana. Tuseme mahali pengi ne yenye si nyumbani kwa mtu. Tuweze tukae chini tuongea. Kila mtu a pitishe jambo la.

Aina gani ya keki unayoi penda? Napenda keki ya velvet. Hee, ina kuwanga tamu. Hmm, hiyo tu ndo napenda kwa zote. Ju mii kwangu ni tamu. Kwa wengine inaeza kuwa sitamu, but kwangu ni unitamu.

Shughuli yako ya kupendezwa ni ipi. Niseme shughuli yangu ya kupendeza. Kama nataka kuenda mahali. Najua, najua huko place tunaenda. Tunaenda kukula. Tunaenda kukula cha kula yenye mii napenda. Hee ile tunataka hiyo hiyo ndo siku yenye tunataka kwenda kwenye izo maybe resort ama hoteli. Nye twende tukakule kwa sababu na ipenda kwa sababu sita kuwa na sta sta itanie pusha kazi ya kupika kwa nyumba. Sa tukienda kukula huko nje. Uwe uko hotelini, kwa hoteli, na hapo 'makibandaski' ama hata 'resort'. Mimi hizo ndio shughuli zenye mimi napendezwa nazo.

Je, unapenda kusimamia au kusimamiwa. Mimi napenda kusimamia kwa sababu napenda nikiwa hapo. Tuseme mtu amenisimamia kusimamiwa. Kusimamiwa hiyo inaeleza huyuko hapo. Sasa kuna mtu anakusimamia. Sasa lakini sasa mimi napenda kujisimamia peke yangu Atleast niweze kupata jambo ana kwa ana macho kwa macho ili niweze kuelewa kila kitu.

Maana ya supu, inaweza kuwa tuseme umeongeza chakula maji, ikakuwa na supu. Hiyo maana yake ya kwanza tena, supu, supuu ni kitu yenye, ni mzuri. Mtu amekwambia kitu ni supuu, kitu ni mzuri.

Bei gani, hiyo ni kuuliza ni bei gani, yani wanauza, wanauza vipi?

Usiku ni wakati giza sasa imeingia. Saa ni usiku.

Jumamosi ni siku moja ni izi siku za wikendi. Sa useme jumamosi jumapili. Sa jumamosi ni siku ya wikendi.

Rangi ya chungwa hiyo inaweza eleza ni maybe tuseme ni machungwa yenyewe.

Kawaida, ni jambo, ni jambo, yani kitu inafanyika, yenye watu wanajua itafanyika tu ivo, ni kawaida yake, ni kawaida.

Unafanya nini kila asubuhi unapoamka? Nikiamka jambo la kwanza. Mimi na niseme nitaomba, nimpa mungu shukran. Tena, after hapo, nipatie mtu wangu, chakula, ama chai, ili asinisumbue, alafu naanza kufanya kazi.

Niambie kuhusu rafiki wako yako wa karibu zaidi. Rafiki wangu wa karibu zaidi tulipatana nae tuseme mahali nilikuwa naishi. Sa tuseme tulikuwa tu majirani. Tena mambo yetu mingi tulikuwa tunazungumzia masomo. Ju ilipata tuko kwenye. Hatuko kidato kimoja, alikuwa amenizidia darasa moja. Tena tuliendelea kwa hivyo, tukakuwa rafiki wa ukweli kwa sababu unapata uchungu wa huyu mwingine anasikia. Tena tunakaa hapo, yaani tuko hapo kwa raha na huzuni. Si ati ni yule rafiki wa raha lakini kwa huzuni amepotea hapana.

Unapenda kuenda sinema mara ngapi? Napenda kuenda sinema tuseme mara moja kwa mwaka kwa sababu mi si yule mtu mwenye nitaenda sinema na niache mtoto kwa nyumba. Sasa sipendi kuenda but nikipata hiyo nafasi ya kuenda siwezi kataa kuenda but nishaienda mara moja kwa mwaka.

Viatu, viatu niseme ni kitu cha kuvaa kwa mguu, kitu inavaliwa kwa mguu.

Chumvi. Chumvi tuseme ni kitu yenye wanaeka kwenye chakula. Viungo yenye wanaweka kwa chakula ili ipe ladha, ilete ladha.

Mwana. Mwana ni mtoto anaweza kuwa ni mtoto wa kike ama kiume.

Pakua. Tuseme ni tendo ya kuweka chakula kwenye sahani.

Bustani ni mahali pa unaeza panda tuseme mimea yako kama miti tuseme chakula.

Programu, hii ni maagizo inayoambia kompyuta jinsi inafaa kufanya.

Kabisa inaweza inaweza inaweza inaweza kuwa kamili kamili.

Rudia tafadhali, jieleze tena.

Wakati mwingine inaeza kuwa ni kesho, kesho ingine ama saa zingine.

Nyama ya ngombe inaeza kuwa ni chakula yenye mtu anaezapika akule.

Jacket ni nguonzi to nguonzi to yenyeunayo valia juu.